Ndiyo, nimeshawai kutembelea ziwa na mto. Uzoefu huo ulikuwa mzuri na wa kufurahisha. Nilipofika karibu na ziwa. Nilivutiwa na utulivu wa maji na upepo mwanana uliokuwa unafuliza. Mazingira yalikuwa mazuri na yalifanya njisikie amani. Pia nilifurahia kukaa karibu na maji. Kutazama mandhari na kupumuzika. Kwa upande wa mto, napenda kuona maji yakitiririka na kusikia sauti yake. Mto hunifanya nijisikie karibu na maumbile na ni mahali pazuri pa kupumzika au kutafakari. Kwa ujumla, kutembelea ziwa au mto ni jambo ninalolipenda kwa sababu hunipa utulivu na hunifanya nithamini uzuri wa mazingira ya asili.

Ninapukua nyumbani na niko na furaha, napenda kufanya mambo rahis yanayo nifanya nisikie vizuri Mara nyingi napenda kupumzika, kukaa kitandani au sebuleni, na kufurahia utulivu wa nyumbani Pia napenda kusikiliza muziki au kutazama vipindi ninavyo vipenda maana hilo huniongezea furaha na kunisaidia kupunguza mawazo Wakati mwingine, napenda kusoma au kutumia muda wangu kufanya jambo ninalolipenda bila haraka yoyote, kama nina nguvu na muda, napenda pia kupika chakula kidogo kuandaa chai Alafu nifurahie kula nikiwa nymbani, pia napenda kuhasiliana na familia au marafiki kwa simu au jumbe maana hilo hunifanya njisikie karibu na kwa jumla, ninapo fura nikiwa nyumbani, napenda kupumuzika, kujiburudisha na kufurahia utulivu wa nyumbani.

Ndiyo, nimeshawai kununua tikiti za Tukio. Uzoefu ulikuwa mzuri kwa sababu ulinifanya nijisikia nimeshiriki katika jambo la muhimu. Nilinunua tikiti ilikuhudhuriaTukio kama tamasha, mkutano wa shughuli ya burudani. Kununua tikiti mapema hunipa amani ya moyo kwa sababu najua nimejipanga na sitakosa nafasi. Wakati wa Tukio lenyewe, nilifurahia sana kushiriki, kuona watu wengi na kufurahia shunguli zilizokuwa zinaendelea. Ilikuwa ni njia nzuri ya kubadilisha mazingira na kupata uzoefu mpya. Kwa ujumla, kununua tikiti za Tukio ni jambo ninalolipenda kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza, kuburudika na kukutana na watu wengine.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo wangu Mara nyingi, nashiriki kwa kusaidia pale panapo hitajika kama kushiriki katika shughli za kijamii ya kusaidia majirani wangu Pia napenda kushiriki katika mikutano wa shughuli zinazo husu maendeleo ya jamii Hasa pale kunapo kuwa na nafasi ya kutoa mawazo au kushirikiana na wengine Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kuchangia maendeleo yake Wakati mwingine, nashiriki kwa kutoa michango midogo kusaidia kwa vitendo, kama kushiriki usafi wa mazigira au kusaidia mtu mwenye, matatizo. Kwa jumla, ninajitahidi kushiriki katika jamii yangu kwa njia chanya, kusaidia wengine, na kuimarisha mawasiano ili jamii iwe bora zaidi.

Ninakumbuka sana mwalimu wa kiswahili. Alikuwa mwalimu mzuri. Mwenye uvumilivu na alipenda kufundisha kwa kueleweka. Alikuwa anafundisha kwa utulivu na kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo. Mwalimu huyu alinisaidia kupenda kiswahili zaidi. Hasa kusoma na kuandika. Alikuwa anatuhimiza kuuliza maswali bila kuogopa. Na hilo lilinifanya nijiamini darasani. Hadi leo namkumbuka kwa sababu mchango wake uliniadhili kwa njia chanya.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali. Jitaindi kuwa na mawasiliano mazuri na upangilio muzuri wa kazi. Kwanza, huakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na malengo ya kazi ili kuepuka mkanganyiko. Pia, kutumia njia mbali mbali za mawasiliano kama simu, barua pepe au mikutano ya mtandaoni ili kuwasiliana mara kwa mara. Hii unisaidia kufuatilia maendeleo ya kazi na kuakikisha kila kitu kinaenda sawa zaidi ya hayo Napanga muda wangu vizuri ili kukamilisha majukumu kwa wakati Ninaakikisha natoa mrejesho kwa wenzangu na kupokea maoni yao kwa uwazi Kwa ujumula, kufanya kazi na timu ya mbali kunaitaji nidhamu, mawasiliano ya wazi na ushirikiano na ninajitahidi kufanya hivyo ili kazi ifanikiwe.

Ndiyo, inatumia mfumo wa usalamu wa vidole pale unapo patikana. Mfumo wa nifanya jisikia salama zaidi kwa sababu ni rahisi kutumia na niwaraka. Napenda mfumo huu kwa sababu hauitanji kukumbuka nenosiri nyingi. Unachofanya ni kweka kindole tu na kifagi na funguka. Iyu wakua muda na ukunguza usumbufu. Pia, inaona kuwa mfumo wa vidole unosalama mzuri kwa sababu ni vingumu kwa mtu mungine kutumia mbila ruse yangu. Kwa ujumla, ninapenda kutumia mfumo wa usalamu wa vidole kwa sababu ni rahisi, wa waraka na wakuaminika.

Uzoefu wa kushangaza niliyo wahi kupata nipale nilipo kutana na hali ambayo siku itengemia kabisa lakini kanifundisha jambo muhimu Ilikuwe ni wakati nilipo kuwa nikifanya jambo la kawaida alafu ngafla mambo ya kabadilika na kunifanya nifungue macho zaidi Uzoefu huo ulinifanya jifunze kuwe maisha hayana uhakika na ni muhimu kuwa tayari kwa mabadiliko Pia ilinifundisha kuwa wakati mwingine mambo mazuri utokea mbila kuyapanga na ya naweza kukuacha na kukumbu zuri sana. Kwa ujumla huo ulikuwa uzoefu wa kushangaza kwa sababu iliniacha nikiwa na mshangao. Furaha na somo la kukumbuka maishani.

Ninapowaza kazi, kwanza naandika orodha ya kazi zangu. Kisha ninaweka kazi muhimu kwanza. Baada ya hapo, najipangia muda wa kila kazi na kuanza na kazi ngumu kwanza. Nikiwa na kazi ndefu, huwa naweka mapumuziko madogo. Mwisho, nakuwa na tathimini kazi nilizokamilisha na kupanga zile ambazo hazijakamilika kwa siku inayofuata.

Napenda juisi ya matunda ambayo ni tamu na yenye latha ya asili. Kwa kawaida napenda juisi ya machungwa. Kwa sababu inaladha zuri na inapea mwili nguvu. Juisi ya machungwa hutoa nishati na unifanya jisikie muzima. Pia napenda juisi ya parachichi wa avocado kwa sababu ni laini na inanikaza vizuri Juisi ya parachichi ni zuri kwa afya na unifanya jisikie vizuri Asa kama nimekaa muda mrefu mbila kula Wakati mwingine napenda pia juisi ya ndimu kwa zababu ni baridi na inaponya mwili wakati wa jua kali Juisi ya ndimu unipa hisia na kupoa husaidia kuondoa kiu Kwa hivyo juisi nayopenda zaidi ni ya machungwa parachichi na ndimu Kwa sababu zote zinanipa nguvu na kunifanya nijisikie vizuri.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni nyingi, lakini kumbo zaidi ni kupanga muda na kazi nyingi kwa wakati mmoja. Mara nyingi kazi zinakuja kwa wingi, na ukipanga kwa njia mmoja, nyingine zinakuja ghafla, na unajikuta umekosa mpangilio. Pia, changamoto nyingine ni mawasiliano, wakati mwingine watu hawafahamiani vizuri au taarifa hazitokei kwa wakati, hivyo kazi inachelewa au inakua mgumu kufanya kwa usahihi. Pia, wakati mwigine napata changamoto ya msongamano wa kazi, ninapoonaa kazi mingi, unapata matatizo na unajikuta huwezi kufanya kazi kwa utulivu. Hii inaitaji nadhimu na upangilio mzuri ili usikate tamaa. Lakini changamoto hizi zinaweza kushungulikua kwa kupanga orodha, kuwasiliana vizuri na timu na kuamua kazi muhimu kwanza. Kwa hivyo, changamoto ninazokutana nazo kazini ni kupangilia muda na wasiliano na msongamano wa kazi.

Ninapenda kutazama video mutaundaoni kwenye jukuwa mbali mbali. Kulingana na aina ya video ni nayo itaji. Mara nyingi napata video ambazo zinanisaidia kujifunza kitu kibia. Kama mafuzo, manda za ilimu hao maelezo ya vitendo. Pia napenda kutazama video za mbrudani ili kupumuzika na kupunguza mawazo ya kazi. Kwa kawaida, video ninazo tazama uwa zinavijua vya habari vina vya vya vutia. Vinaeleweka vizuri. Na avina kelele nyingi. Napenda pia vidiwa ambazo zinamelezo ya atua kwa atua Asawa pala ni napojifunza kitu kipia kama kupika kufanya mazwezi ya ukuelewa somo gumu Pia napenda kutazama video ambazo watu wanazitowa kwa mtazamu wa mtu mmoja mmoja maana zinakuwa za kawaida na zinanipa isi ya kuzungumuza na mtu anayakuelezeaya kwa urasi Kwa hivyo, vidiwa na otazama mutandaoni wa zinanipa marifa, brudani au motisha kwa mutazamu wa maisha ya kila siku.

Nina kipawa cha kujifunza haraka na kuelewa mambo kwa urahisi. Hasa pale pa mambo yanapofafanuliwa kwa njia rahisi. Napenda pia kuandika na kuzungumuza kwa luga zuri. Na hilo linanisaidia kueleza mawazo yangu vizuri. Pia ninakipawa cha kupanga kazi na kuongoza kwa utulivu. Ninapopangwa vizuri. Napata matokeo mazuri na kazi inakwenda vizuri bila mawazo mengi. Zaidi ya hayo, ninakipawa cha kusikiliza watu na kuelewa matatizo yao. Hii inanisaidia kuzungumza na watu kwa heshima na kuwasaidia pale wanapohitaji ushauri au msaada. Kwa hiyvo, kipawa changu ni kujifuza haraka, kuandika na kuzungumza vizuri, kupanga kazi na kusikiliza wengine kwa uvumilivu.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ujana ni wakati wa furaha, nguvu na ndoto nyingi. Napenda jinzi tulivyo kuwa tunacheka bila shida nyingi na tukakua na uhuru wa kufanya mambo kwa urahisi. Lakini pia najua kuwa kurudi ujana siyo raisi. Maana maisha ya sasa pia yanafaida nyingi kama kujua mambo zaidi, kuwa na uzoefu na uwezo wa kufanya maamuzi bora. Kwa hivyo, ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi tu ili nifikirie tena hisia za utotoni na kufuraia wakati huo lakini pia napenda maisha ya sasa kwa sababu nina uzoefu na nafahamu nini ni muhimu kwa maisha hayo.

Ndio, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Nimeenda maonyesho ya sanaa ya shule na pia yale ya jamii. Nilifuria sana kwa zababu niliona kazi mbalimbali za sanaa kama picha, uchoraji na vitu vya mikono. Maonyesho hayo yalikuwa ya kuvutia kwa zababu yalionyesha umbunifu wa watu na njizi wanavyoweza kuonyesha hisiazao kwa sanaa. Pia maonyesho ya sanaa yalikuwa na fasi zuri ya kujifuza na kupata msukumo wa kufanya vitu vyangu kwa umbunifu. Kwa hivyo, ndio, ni mewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikua uzoefu, mzuri.